Katika harakati zangu za kila siku kazini, jukumu ninalolienzi zaidi ni lile la kushirikiana na watu na kutatuwa changamoto zinazojitokeza ghafla. Kama mkenya, najua kazi si tu rahisi kukamilisha mambo yalioandikwa kwenye karatasi, bali ni jinsi unavyohusiana na wenzako na wateja wanaokuja kupata huduma. Napenda sana wakati ule wa asubuhi tunapoketi kama timu, kupanga mikakati ya siku, tukipeana motisha na kicheko kidogo ili kuanza siku kwa nguvu. Hiyo hali ya kuhisi kuwa sisi ni jamii moja, inayolenga mafanikio fulani, hunipa moyo sana wakujituma. Vile vile, mimi upata kurithika kwingi ninapomsaidia mteja anayekuja akiwa na tatizo gumu au anayehitaji maelekezo ya kina. Kumuona tu mtu akiondoka akiwa na tabasamu kwa sababu umemsikiliza na kumpa suluisho la haraka unifanya nijihisi kwa kazi yangu inamaana kubwa kwa jamii. Hapa nchini tunathamini sana huduma kwa ukarimu na mimi huchukulia jukumu hilo kama fursa ya kuonyesha uungwana na busara. Kutatua matatizo kuna nifanya nifikirie kwa haraka na kutumia uzoefu wangu wa mtaani kupata majibu ya sio na gharama kubwa, lakini yenye ufanisi. Pia napenda sana jukumu la kuelekeza na kufundisha wafanyikazi wapya au vijana wanaojiunga nasi kwa mara ya kwanza. Inanipa fahari kubwa kuona mtu akijifunza ujuzi mpya kupitia maelekezo yangu na kuanza kupata ujasiri katika kazi yake. Hii ni njia moja ya kurudisha fathila kwa jamii na kuhakikisha kuwa tunajenga kizazi cha wafanyikazi wenye bidii na maarifa. Kazi inakua rahisi na yenye furaha wakati kila mtu anajua anapo anachopaswa kufanya na anafanya hivyo kwa upendo.

Ratiba yangu ya usiku huwa ni wakati wa kupumzisha mwili na kutafuta utulivu baada ya pilka pilka za mchana kutwa. Jambo la kwanza mimi hufanya ni kuhakikisha kuwa nimekula chajio na familia yangu, mara nyingi tukiwa tumeketi sebuleni tukichambua habari za siku kwenye runinga. Baada ya hapo, mimi hupenda kujiandalia kikombe kidogo cha maziwa moto au maji ya uvugu uvugu ili kutuliza tumbo na kusaidia mwili kupata usingizi mnono. Ni wakati huu ambapo mimi hukagua milango na madirisha yote kuha kikisha usalama wa nyumba yangu ni madhubuti kabla sote hatujaenda kupumzika Kabla sija jilaza kitandani mimi hupenda kuchukua dakika chache kukaa kimnya na kutafakari jinsi siku yangu ilivyo kuwa Mimi hujiuliza ni mambo gani ni mefanikiwa kufanya naniwapi ni mepotoka ili ni rekebishe kesho yake Pia, mimi huchukua simu yangu kwa muda mfupi tu kua ngalia kama jumbe muhimu kutoka kwa ndugu kule ushago na kuweka saa ya kengele itakayo ni amsha alfajiri kwa ajili ya mihangaiko ya siku inayofuata. Kuepuka kutumia simu kwa muda mrefu kitandani kuna nisaidia akili yangu isichoke na nipate usingizi kwa haraka bila usumbufu na mawazo mengi. Mwisho kabisa mimi hufunga siku yangu kwa sala fupi ya kutoa shukrani kwa baraka za siku hiyo na kuomba ulinzi kwa ajili ya usiku na nguvu kwa ajili ya mapambano ya kesho imani ni ngunzo muhimu sana katika maisha yetu na kufanya hivi kuna nipa amani ya roho inayohitajika ili niamke nikiwa mchangamfu Kisha maliza hayo yote, unajifunika shuka lako vizuri na kutoa shukrani kuwa umeweza kuwa na mwisho wa siku, salama.

Katika maisha yangu ya kila siku, mimi hutumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kutafuta riziki na kuongeana maharifa yangu. Kama mkenya anayependa maendeleo, naitumia kompyuta kufanya kazi zangu za ofisini. Kama vile kuandika repoti, kupanga bajeti na matumizi ya nyumbani na biashara, na pia kuwasiliana na wenzangu katika barua pepe. Kompyuta imenisaidia sana kuwa na mpangilio mzuri wa kazi maana naweza kuhifadhi stakabadhi muhimu bila hofu ya kuzipoteza au kuharibika kwa vumbi Nikifaa ambacho kimerahisisha mambo mengi ambayo zamani yalikuwa yana chukua muda mrefu kukamilika kwa mkono Pia mimi hutumia kompyuta kama dirisha la kujifunzia ujuzi mpya Mara nyingi mimi huingia kwenye mtandao kutafuta mafunzo ya video kuhusu mbinu za kisasa za biashara au hata kujifunza jinsi ya kutumia programu mpya zinazoweza kunisaidia kuwa na ufanisi zaidi kazini. Duniani kote mambo yanabadilika na kompyuta ndio njia pekea ya kuhakikisha kuwa hau pitwi na wakati. Hata ninapotaka kuelewa maswala ya kisheria au kiserikali hapa nchini, mimi hutumia kompyuta kutembelea tovuti rasmi ili kupata habari za kuaminika badala ya kutegemea maneno ya mtaani peke. Wakati mwingine, mimi hutumia kompyuta kwa ajili ya burudani na kuungana na marafiki. Mimi hupenda kutazama picha na video za matukio mbalimbali ya kitaifa au kusikiliza mziki wa nyumbani ni kiwa nafanya kazi zangu ndogondogo. Inanipa nafasi ya kupumzika kindogo akili baada ya pilka pilka nyingi kompyuta imekuwa sahemu muhimu sana ya maisha yangu Maana inanipa uwezo wa kufanya mambo mengi kwa urahisi nikiwa nimeketi sahemu moja jambo linalo liokoa muda na gharama za usafiri usio na lazima hapa mjini.

Sherehe ya mafanikolio yatimu kwangu ni wakati wakuonyesha umoja na shukrani kwa bidii ambayo kila mmoja wetu ameweka ilikufikia lengo mmoja. Kama mkenya, mafanikio yatimu iwe kazini au wanjani, mimi hupenda kuadhimisha kwa mlo wa pamoja wa kitamaduni. Mara nyingi sisi hukusanyika mahali tulivu na kuitisha nyama choma na kachumbari huku tukipiga soga na kucheka kuhusu changamoto tulizopitia kabla ya ushindi kupatikana. Ishi tu kuhusu kula mbali ni wakati wa kuimarisha uhusiona wetu na kuhakikisha kuwa kila mtu anaishi kudhaminiwa kwa mchango wake hata ukue mdogo kiasi gani. Pia mimi hupenda kutuo sifa za wazi kwa wenzangu. Katika utamaduni wetu, neno la shukrani na kutambua juhudi za mtu mwingine mbele ya mwenzake huwa na uzito mkubwa na huongeza morali ya kazi. Tunaweza kupiga makofi kupeana mkono wa bahasha au hata kutumia methali za busara kueleza jinsi umoja wetu ulivyo tuletea ushindi. Wakati mwingine ikiwa mafanikio ni makubwa, tunaweza hata kucheza mziki kidogo wa nyumbani na kudansi pamoja kama ishara ya kufuraha ya dhati inayotoka moyoni. Mwisho, mimi huamini katika kutuwo zawadi ndogo ndogo zenye maana kama ukumbusho wa siku hiyo, inaweza kuwa kitu rahisi kama kadi ya shukurani au zawadi ndogo ya kienyeji ambayo kila mwanatimu anaweza kuweka mezani pake. Hii inatusaidia kukumbuka kuwa tukishirikiana, hakuna jambo lisilo wezekana Sherea hizi hutupa nguvu mpya na kutufanya tuwe tayari kukabiliana na majukumu mengine makubwa Inayotungojea mbeleni tukiwa na ujasiri na imani.

Chumba ni nachokipenda zaidi nyumbani kwangu ni sebule. Maana ndicho kitovu cha maisha na mahali ambapo upendo wa familia unadhihirika wazi. Hapa ndipo tunapoketi sote baada ya mihangaiko ya mchana kutwa ili kupunzisha miguu na kubadilishana mawazo. Kuhusu mambo yaliyotufurahisha au kutuhuzunisha mtaani. Sebule yangu haina mambo mengi ya kifahari lakini inautulivu fulani unoonifanya nihisi ya amani ya roho kila ninapoingia mlangoni. Kuna kochi langu moja la zamani ambalo ni laini sana ambapo mimi upenda kuketi nikisikiliza redio au kutiza habari jioni huku nikiwa mevua viatu na kupumzika kabisa. Pia, sebule hii imepambwa kwa picha chache za familia na marafiki ambazo zinanikumbusha safari ya maisha yangu na watu muhimu walionishika mkono. Kuna ule mwaanga mwanana unapuingia kupitia dirishani wakati asubui, ukiangazia meza ndogo ya katikatia ambapo sisi huweka birika la chai na vikombe, harufu ya chai ya mkanda inayotoka jikoni na kuja sebuleni ufanya maali hapa pawe na mvuto wa kipeke wa nyumbani. Hapa ndipo watoto ucheza na marafiki wanapokujo kutembelea, tunawakaribisha kwa ukarimu, wetu wakikenya na kuwafanya wahisi wako salama na wapendwa. Kusema ukweli, chumba hiki ni zaidi ya kuta nne za nadhari, ni mahali penye kumbukumbu nyingi za vicheko na hata majadiliano mazito ya kimaisha. Ukimnya wa sebule nyakati za usiku kila mtu wanapokuwa melala unipanafasi ya kusoma na kutafakari mipango yangu ya kesho nikiwa nimeketi kwenye kochi langu ninaloipenda ni mahali pangu pa usalama ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe bila uwoga wowote ni kifurai ya matunda ya jasho yangu na amani ya nyumba yangu.

Kulinda faraga yangu, mtandaone ni jambo ni nalolichukulia kwa uzito sana. Hasa katika mazingira ya sasa ambapo matapeli na watu wasio na nia njema umeongazeka mtaani na hata kwenye mitandao. Mbinu yangu ya kwanza na muhimu zaidi ni kutumia neno sirigumu na tofauti kwa kila akonti ni nayi imiliki. Mimi huepuka kutumia majina yangu halisi, terehe za kuzaliwa au namba raisi ambazo mtu yoyote anayenijua anaeza kuzihisia kwa raisi. Pia, nimeakikisha kuwa nimewasha mfumo wa uthibitisho wa hatuambili kwenye simu yangu. Ili, hata mtu akipata neno siri langu, bado ashindwe kuingia bila mimi kupata ujume mfupi wa siri kwenye namba yangu ya kibinafsi. Vile vile, mimi ni mungalifu sana na aina ya habari ninazoeka hadharani kwenye mitando ya kijamii. Sipendi kutaja mahali ninapo ishi namba yangu ya simu au picha na zinazoonyesha mahali. Malizangu kwa undani kwa sabubu ujui ni nani anayekuchunguza kwa niya mbaya. Kabla sija mbonyeza kiungo chochote na chokitumiwa kupitia baru wa pepe au jumbeza simu, mimi ujuuliza marambili kama ni salamu. Maana wizi wautambulisho uwanza na udanganyifu mdogo kama huu Ikiwa jambo inaonekana kuwa mzuri sana kia asi chakutoa ushawishi kama vile ahadi ya zawadi kubwa au pesa za bure Mimi ufata marambili bila kusita Mwisho mimi upenda kukagua mipangilio ya faraga kwenye kila programu ninayotumia ili kuhakikisha kuwa data zangu Hazi shirikishu na kamboni nyingine bila ruhusa yangu Ninatumia mtandao wakita alamu unawitua VPN wakati mwingine ili kuficha mahali nilipo na kulinda mawasiliano yangu hasa ninapotumia interneti ya uma kule mjini. Kujielimisha kila siku kuhusu mbinu mpya za usalama waki digitali kunanisaidia kubaki hatuwa moja mbele ya walifu na kufuraia maisha mtandaoni kwa amani na usalama.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi kama mkenya mstaraabu, jambo la kwanza mimi ufanya ni kujitahidi, kutuliza hasira na kutofanya maamuzi nikiwa na hasira. Unajua hasira ni kama moshi, unaoweza kufunika macho na kukufanya useme maneno ambayo utakuja kuyajutia badaye Mimi huamini katika ila methali ya, asubirie heri hufika. Hivyo mimi uchukua muda kupumua kwanza na kumsikiliza mwenzangu kwa makini ili nielewe chanzo cha kutorithika kwake. Mara nyingi, mime migogoro mtaani hutokana na kutoelewana tu na kukaa kuzungumza kwa utulivu kunaweza kumaliza mambo mengi bila haja ya kuzozana au kupigiana kelele Pia, mimi hupenda kutumia lugha ya upole na ya heshima hata kama mwingine amepandwa na morali Baada ya kunyooshea mtu kidole cha kumlaumu, mimi hujaribu kueleza jinsi jambo fulani lilivyofanyika ni hisi Ikiwa ni nimegundua kuwa nimechangia katika kosa hilo, mimi huwa ujasiri wa kuomba msamaha mapema ili tuzike tofauti zetu na kuendelea na maisha. Amani ni kitu cha dhamani sana katika jamii yetu na mimi hupendelea kuwa mpatanishi badala ya kuwa mchochezi wa uhasama. Ikiwa mazungumzo ya wawili yanashindikana, mimi huoana ni vyema kumhusisha mtu wa tatu anaye heshimika na pande zote mbili. Kama vile rafiki wa karibu au mzee wa mtaa ili atusaidia kupata suluhu ya haki Mwishowe mimi hujaribu kutoweka kinyongo moyoni baada ya mgogoro kutatuliwa maisha ni fupi na kuanza kubebana na chuki na thidi ya ndugu yako au jirani yako Baada ya kuelewana mimi hupenda tupeana mikono na ikiwezakana Tukunywe hata kikombe cha chai pamoja ili kuonyesha kua urafiki wetu bado una nguvu Hii ndio siri ya kuishi kwa amani na watu wa kila aina hapa nchini kwetu.

Kama mwananchi wa kawaida anaye pambana na mihangaiko ya kila siku hapa nchini, mimi hupendelea sana kuvaa suruali kuliko vazi lingine lolote. Sababu kuu ni urahisi wa kutembea na kufanya kazi mbali mbali bila vizuizi hasa unapofikiria pilka pilka za kupanda matatu au kutembea kwenye mitaa yetu yenye vumbi na harakati nyingi. Suruali inanipa uhuru wa kuruka mitaro kukimbia kidogo ili kuwahi basi au hata kuketi popote bila hofu ya kuharibu heshima yangu Pia suruali ni vazi ambalo lina mifuko mingi inayoweza kubeba simu yangu pochi na funguo za nyumbani kwa usalama zaidi nikiwa safarini vile vile tunapoangalia mazingira ya kazi na hali ya hewa hapa kwetu suruali inatoa ulinzi bora ya dhidi ya baridi ya asubuhi ya juakali la mchana Iwe ni suruali ya kitambaa cha heshima kwa ajili ya ofisi au ile ya jeans kwa ajili ya kazi ngumu za mtaani vazi hili linaendana na kila hali na linanifanya nijihisi niko tayari kwa lolote Inanipa ujasiri wa kutembea kwa madaha nikijua kuwa niko dhabiti na nimejikinga vizuri dhidi ya wadudu au vumbi ambalo ni jambo la kawaida kwenye maisha yetu ya kila siku Ingawa sketi ni vazi la heshima sana linaopendelewa na wanawake wengi kwa ajili ya shughuli za kidini au starehe za kitamanduni. Kwangu mimi ufanisi na urahisi ndiyo mambo makuu. Suruali inaniruhusu kuwa na haraka inayohitajika mjini ili kutimiza malengo yangu ya siku bila usumbufu. Maisha ya Kenya yanahitaji uwe mwipesi, wakugeuka na kuchukua fursa na suruali ndiyo mshirika wa kweli katika safari hiyo ya kutafuta riziki kwa bidii na unyenyekevu.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni pale ninapoweza kuaminika na wenzangu na viongozi wangu kama mtu mwenye msimamo au uaminifu Huku kwetu sifa ya kuwa mtu wa watu ambaye anaweza kutakeleza majukumu yake bila kusimamishwa ni kitu cha dhamani sana kujua kuwa ninaweza kuanza shughuli asubui na kuikamilisha kwa ufasaha huku nikisaidia wenzangu wanaokwama hunipa kuridhika kwingi moyoni huu uwaminifu unanifanya nijihisi kuwa muhimi ili muhimu katika kundi na inanipa ujasiri wa kuomba majukumu makubwa zaidi mbeleni nikiwa kuwa nimejanga msingi imara wa heshima Pia nadhamini sana uwezo wangu wa kujifunza ujuzi mpya na hutumia mara moja kuboresha kazi yetu kwa mfano Nilipo jifunza jinsi ya kutumia programu mpya ya kompyuta kurahishisha hesabu za biashara niliona jinsi muda mwingi una vyooko ewa na makosa kupungua. Mafanikio haya yaki digitali ni makuwao kwangu kwa sababu ya nathibitisha kuwa. Hata mimi mwananchi kawaida naweza kuendana na mabadiliko ya ulimwengu. Kuona kazi ikizidi kuwa nyepesi kwa sababu ya maarifa nilio jitafutia mwenyewe ni jambo linalo nifanya niamke kila siku nikiwa na shauku ya kuongeza juhudi zaidi. Mwisho, mafanikio ya nayohusu maendeleo ya kiuchumi kupitia kazi yangu ni jambo ninalo lidhamini kwa unye nyekevu. Kuweza kutumia mapato yangu kusomesha wadogo wangu kusaidia wazazi kule ushago na kuweka akiba kwa ajili ya miradi ya baadaya ndiyo kipimo ki kubwa cha ushindi wangu. Kila hatua ndogo ninayopiga kazini, inayo tafsiriwa na maisha bora kwa familia yangu, ni mafanikio ya dhati ya nayonifanya ni jivunie jasho langu. Hii inanikumbusha kuwa kazi si tu kwa ajili yangu basi ni kwa ajili ya kuinua maisha ya wale wanaonitegemea.

Zawadi nzuri zaidi nilio wahi kupokea katika maisha yangu, ni saa ya mkononi niliyopewa na babu yangu mpendwa wakati nilipomaliza masomo yangu ya shule ya upili. Kwa mtazamo wa haraka, ilikuwa ni saa ya kawaida tu ya kimitambo, lakini dhamani yake kwangu ni kubwa kuliko, dhahabu maana ilitoka kwa mtu aliyefanya kazi kwa bidii, maisha yake yote, na kuona umuhimu wa mimi kudhamini wakati. Kila ninapo iyangalia saa hio inanikumbusha kuwa, muda ni mali na humsubiri mtu yoyote Hivyo, kila dakika ninayopata hapa duniani, lazima niitumie kwa busara na bidii ili nile matunda ya a jasho langu Pia, nakumbuka zawadi nyingine ya kipekee ambayo ilikuwa ni koti nzito la baridi niliopewa na rafikee yangu wa dhati wakati wa msimu wa baridi kali hapa nchini Wakati huo, sikuwa na uwezo wa kujinunulia koti jipya, na lile kitendo cha yeye kuona hitaji langu bila mimi kusema chochote kilinigusa moyo sana. Zawadi hiyo, haikunipa tu joto mwilini, mbali ilinipa joto la upendo na kunifunza maana halisi ya urafiki wakweli ambao ni kusaidiana wakati wadhiki. Kwangu mimi zawadi bora si ile nyenye bei ghali dukani, mbali ni ile inayekuja na wakati unaostahili na kuonyesha kuwa kuna mtu anayakujali na kukuwazia mema. Hizi zawadi zimenifundisha kuwa mkarimu pia kwa wengine maana furaha ya kutua ni kubwa kuliko ya kupokea. Hata nikipewa kitu kidogo kama kitambaa cha mezani au kikombe cha chai. Mimi ukipokea kwa mikono miwili na shukurani tele kwa sababu najua ni ishara ya heshima na undugu. Hapa Kenya, zawadi ni njia ya kuimarisha ushia uhusiano wenu. Na kuonyesha kuwa tuna dhamini uwepo wa mtu mwingine katika maisha yetu. Iwe ni wakati wa sherehe au siku za kawaida za mtaani.

Katika harakati zangu za kila siku hapa Kenya, programu ninayoitumia zaidi ni ile ya WhatsApp. Hii ni zana muhimu sana kwangu kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na familia zangu kule ushago, marafiki wamtaani na hata wenzangu wa kazini. Kupitia programu hii, mimi hupata habari za haraka, kutuma picha na hata kufanya biashara ndogo ndogo kwenye makundi mbali mbali. Ni rahisi kutumia na haili data nyingi, jambo ambalo ni muhimu sana kwetu, tunaoangalia gharama za maisha WhatsApp imekua kama ofisi na sebuli ya kidigitali ambapo, maisha yetu, mengi ya kijami yanafanyika Programu nyingine nilioiweka karibu sana na moyo wangu ni mpesa kama unavyojua, hapa nchini huwezi kupiga hatua bila huduma hii ya fedha kwa simu Naitumia programu hii kulipia stima maji na hata kununua mahitaji ya kila siku sokoni bila kuhitaji kubeba pesa taslim ambazo zinaweza kupotea au kuipiwa. Inanipa urahisi wa kutuma pesa kwa wazazi wangu haraka na kufuatilia matumizi yangu ya kila mwezi. Bila mpesa maisha mwananchi wa kawaida mjini yangekuwa na changamoto nyingi sana za usafiri na malipo. Vile vile, mimi hutumia sana Facebook na YouTube kwa ajili ya burudani na kujifunza mambo mapya kwenye Facebook, mimi hupata nafasi kuona yanayojiri nchini na kutoa maoni yangu huku YouTube ikiwa mwalimu wangu wa bure pale ninapotaka kurekebisha kifaa cha nyumbani au kujifunza mbinu mpya za kilimo cha kisasa Programu hizi ni zimegeuza simu yangu kwa chombo cha maendeleo Kinacho nisaidia kupata maarifa na kuungana na ulimwengu nikiwa nimiketi mtani kwangu.

Kuhifadhi pesa kwangu ni jambo la busara ambalo kila mkenya, anayetafuta maendeleo anapaswa kulifanya kwa dhati ili asije akakua ma wakati wa dharura. Njiayangu ya kwanza ya uhakika ni kutumia huduma ya simu kama vile mshwari au KCB mpesa. Hapa mimi huweka kando kiasi kidogo cha pesa kila ni napopata mapato yangu hata kama ni shilingi miamoja tu. Sirikubwa ni nidhamu ya kutochukua pesa hizo kwa ajili ya za anasa bali kuziacha ziendelee kuongezeka pole pole huku zikizalisha faida kidogo hiyo hunisaidia sana kwa akiba kukuza akiba ya haraka ni napohitaji kulipia matibabu au kurekebisha kitu nyumbani bila kuomba mikopo yenye riba kubwa Pia mimi ni mwanachama wachama chakueka na kukopa yani Chama chamtaani ambacho tunashirikiana na marafiki waaminifu na wenzangu wa kazini Kila mwezi tunachanga kiasiflani cha pesa na kupeana kwa zamu au kuziweka kwenye akaunti ya kikundi Chama kinanipa motisha ya kueka akiba kwa sababu kuna uwajibikaji kwa wenzangu na pia inanipa fursa ya kupata mkopo wa bei nafuu nikiwa na mradi mkubwa kama kununua kiwanja au kuanzisha biashara Utamandu ni huu na kusaidiana na kuweka akiba pamoja ni ngunzo muhimu sana inayotu saidia kuinuka kiuchumi kama jamii moja yenyemaono Mwisho, mimi hupenda kutumia mbinu za zamani za kupunguza matumizi ya sio na lazima kama vile kula vya kula ve nyumbani badala ya kununua hotelini kila siku pesa ndogo ndogo ni nazo okota kutokana na matumizi hayo Mimi huzihamisha kwenye akaunti yangu ya akiba ya mdamrefu Mimi huamini kuwa haba na haba hujaza kibaba na kila senti unayoiheshimu leo itakuheshimu kesho wakati washida kueka akiba kunanipa amani ya roho na uhakika wakua na maisha bora mbeleni kwa ajili yangu na familia yangu.

Katika jamii yetu ya Kenya, mimi huamini kua umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Hivyo, mimi ushirikiana kikamilifu katika shugli za mtaani kwangu ili kuimarisha undugu na maendeleo. Njia kuu ninayotumia ni kushiriki katika vikao vya usalamu wa mtaa, ambapo sisi kama majirani ukutana na kupanga mbinu za kulinda nyumba zetu na kusaidiana wakati wa dharura. Tunatumia kundi la whatsapp la mtaa kutoa taarifa za haraka kuhusu hali ya usalama au mgeni yeyote anayetiliwa shaka Jambo linalo tusaidia kuishi kwa amani, tukijua kuwa kila mtu ni mlinzi wa mwenzake Pia, mimi ni muumini mkubwa wa utamaduni wa harambi Wakati wowote jirani anapokuwa na hitaji Iwe ni mchango wa masomo ya mtoto, gharama za matibabu au sherehe ya harusi Mimi hutoa kila kidogo nilichonacho kusaidia Ata kama sina pesa nyingi, mimi hujitolea kwa nguvu zangu na wakati wangu kwa mfano kusaidia kupanga viti au kutoa maelekezo ya kiufundi ya nilio hujifunza kazini. Kusaidiana hivi, ndivyo kunafanya tuwe na uhusiano wa dhati na kuhakikisha kuwa hakuna mtu anajihisi ameachwa peke yake wakati wa dhiki au furaha. Vile vile, mimi ushiriki katika siku za usafi wa mazingira, ambapo sisi kama vijana na wazee wa mtaa hukusanyika, kuzibua mitaro na kuokota takataka zinazo chafua barabara zetu. Hii inatusaidia kuzuia magonjwa na kuifanya sehemu tunamoishi iwe safi na ya kuvutia kwa watoto wetu kucheza. Mimi uamini kuwa mabadiliko ya nchi yanaanzia mlangoni pako na kushirikiana na wengine kwa moyo mweupe tunajenga jamii imara yenye maadili mema na upendo wakweli.

Katika ule mungu wa teknolojia hapa nchini kwetu, kampuni ni nayoamini zaidi na kuipenda ni safaricom. Mimi kama mkenya wa kawaida, sioni safaricom kama kampuni ya simu peke, mbali kama mshirika wa dhati ya ambaye amebadilisha jinsi tunavyoishi kufanya biashara na hata kusaidiana. Pia, huduma ya mpesa umetupa uwezo ambao hapo zamani tulifikiri ni watu matajiri peke. Sasa hivi naweza kutuma pesa kule ushago kwa dakika moja kulipa nauli ya matatu au hata kununuwa stima nikyo ni meketi sebuli ni kwangu bila usumbufu wowote. Hii mejenga uaminifu mkubwa kwa sababu huduma zao ni dhabiti na zinapatikana kila mahali kuanzia mdini adivijijini ndani kabisa. Pia na yamini kampuni hii kwa sababu ya uwekeza jiwao katika mtandao wa interneti. Iwe ni kupitia bandol za kawaida au faibaya nyumbani Wamejitahidi kuhakikisha kuwa tunabaki tumiunganisho na ulimuengu Hii menisaidia sana kujifunza mambo mapya mtaandaoni na kuendesha shuguli zangu za kidigitali kwa ujasiri vile vile, mimi upenda jinsi wanavyojiusisha na jamii kupitia miradi ya Safaricom Foundation ambayo usaidia katika sekta za afya na elimu kuona kampuni ikiirudisha fadhila kwa jamii na kutoa ajira kwa vijanao. Wetu wengi kuna nifanya niamini kuwa malengo yao ya naendana na maendeleo ya nchi yetu. Atakama kuna wakati changamoto za hapa na pale ujitokeza, mimi uona kuwa wakona mstari wambele kufumbua suluhu zinazo kusamaisha ya mwana nchi wa hali ya chini. Kwanzia huduma za mikopo ya haraka kama vile fuliza hadi bima zaafya Wameonyesha kuwa wanaelewa maitaji yetu ya kipeke Kwangu mimi, waminifu unaotokana na huduma inayo jiraisisha maisha na kuleta matumaini ya kesho ilio bora na hapo ndipo safaricom imeshinda mioyo ya wakenya wengi.

Mimi ni mtu wa kuamka asubuhi mapema kabisa. Huku kwetu Kenya, methali inasema, “mcheza kwao hutuzwa,” lakini mimi huamini zaidi kuwa mwenye kuamka mapema ndiye hupata maji safi. Alfajiri ni wakati wangu wa dhahabu, maana mtaa unakuwa na utulivu wa kipekee kabla ya makelele ya matatu na pilikapilika za watu kuanza. Alfajiri ni wakati wangu wa dhahabu, maana mtaa unakuwa na utulivu wa kipekee kabla ya makelele ya matatu na pilikapilika za watu kuanza. Kuamka mapema kunanipa nafasi ya kufanya shughuli zangu kabla ya foleni za magari kulemea barabara zetu. Kuna raha fulani unayopata unapoona jua likichomoza huku ukiwa tayari umeanza safari ya kutafuta riziki. Inanisaidia kuwa na nidhamu ya hali ya juu na kuhisi kuwa niko hatua moja mbele katika kila jambo ninalolifanya. Wakati mwingine, wengine bado wamelala, mimi ninakuwa tayari nimeshughulikia mambo muhimu. Jambo linalonipunguzia shinikizo la kazi, jua linapopanda. Hii inanifanya niwe na ufanisi zaidi na kunipa muda wa kupumzika mapema jioni. Ili niweze kulala saa tisa au saa kumi usiku na kupata nguvu za kutosha kwa ajili ya kesho yake. Upande wa usiku, mimi huchoka haraka maana mwili wangu unajua kuwa kazi ya mchana imekwisha. Sipendi sana kuchelewa kulala nikitazama televisheni au kutumia simu kwa sababu najua taratibu mwa mwili wangu wa asubuhi. Kwa upande wangu, asubuhi ndiyo wakati wa uvumbuzi na nguvu mpya na kila alfajiri inayokuja. Ni fursa ya kipekea kupambana na hali ya maisha huku nikiwa na matumaini tele ni mtindo wa maisha ambao umenisaidea kudumisha afya yangu na kuakikisha kuwa sichelewi katika majukumu yangu ya kila siku.

Mimi upenda zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu ni naamini kabisa katika msemo wa wahenga kuwa kidole kimoja akivunji chao katika mazingira yetu ya kazi hapa kenya ushirikiano ndiyo siri ya mafanikio makubwa maana kila mtu anakuja na kipaji au ujuzi wake wakipekee ambao mimi sina Tunapofanya kazi kama timu, tunapata na fasi ya kusaidiana pale mmoja wetu anapokwama na kuchangia mawazo ya nayofanya kazi iwe nye pesi na yenye ubora zaidi kufanya kazi na wenzangu, kuna nipa moyo na furaha maana kuna vicheko na andithi fupi zinazofanya masaa ya pite haraka hata kama kazi ningumu kiasi gani Pia, kufanya kazi na watu wengine ni fursa nzuri sana ya kujifunza mambo mapya ambayo singe ya jua nikiwa peke ya angu. Maranyingi, mimi ujikuta ni kipata mbinu mpya za ki digitali au njia bora za kuudumia wateja kwa kumtazama tu mwenzangu anavyofanya kazi yake kwa ustadi. Umoja huu, unajenga mazingira ya kuwaaminisha na kuyashimisha. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kudumisha amani na utulivu kazini. Tunapofaulu kama kundi, furaha iyo inakuwa na ladha nzuri zaidi maana sote tunahisi kuwa Tumeshiriki kikamilifu katika kuleta maendeleo ya kampuni ya huu mtaa wetu Hata hivyo, kuna nyakati ambazo mimi uchagua kufanya kazi peke yangu Hasa, inapoitaji umakini mkubwa wa kufanya hesabu kuandika ripoti muhimu Lakini hata katika nyakati hizo za upweke, lengolangu kuu huwa ni kutayarisha sehemu yangu vizuri Hili niwezo kurudi kwenye timu nikiwa na matokeo yata kayo raisisha kazi kwa wengine Kwangu mimi ushirikiano ni ngunzo na uongozi na uungwana na kuna kitu kinachonipa fahari kama kuona jamii yetu ikisonga mbele Kwa sababu tuliamua kuunganisha mikono na kufanya kazi kwa pamoja na kwa moyo mmoja.

Mimi ni mtu wakuwahi kila wakati, maana uku kwetu tunaamini kuwa mchalewa upikwa. Katika maisha ya kawaida hapa Kenya, kuwahi ni ishara kubwa ya heshima kwa watu unaokutana nao na pia ni kielelezo cha nidhamu ya hali ya juu. Mimi upenda kufika mahali dakika chacha kabla muda uliopangwa ili nipate nafasi ya kutulia, kupanga mawazo yangu na kuanza mazungumzo kwa utulivu bila shinikizo la kuhema juu juu. Iwe ni mkutano wa kikazi, ibada au hata kukutana na rafiki mtaani kunywa chai Mimi ujitahidi sana nisimsubirishe mtu maana muda wa kila mmoja ni mali ya thamani. Sababu nyingine inayonifanya niamue kuwahi ni hali ya usafiri na foleni zisizotabirika na matatu mjini.Ukiishi hapa unajua kuwa barabara inaweza kufungana wakati wowote kwa sababu ya mvua au harakati za mchana, hivyo mimi upenda kuondoka nyumbani mapema ili niwe na muda wa ziada wa akiba. Kuwahi kunanipunguzia msongo wa mawazo na kunanipa ujasiri wa kufanya kazi zangu kwa ufasihi zaidi. Inapendeza sana unapoingia ofisini au kwenye sherehe huku ukiwa umetulia ukiwa tayari kuwapokea wengine kwa tabasamu badala ya kuingia kwa aibu na kuomba msamaha kwa kuchelewa. Mwisho, mimi uamini kuwa uaminifu wa mtu uanzia kwenye neno lake na jinsi anavothamini muda. Mtu anewai kuonekana kuwa thabiti na anayeweza kuaminika na majukumu makubwa maana anaonyesha kuwa anajali maslahi ya wengine Tabia hii imenisaidia kujenga sifa nzuri miongoni mwa marafiki na wenzangu wa kazi na kunifanya nionekane kama mtu mwenye msimamo, asiye yumbishwa na uvivu. Kwa kifupi, kuwahi ndio mtindo wangu wa maisha unaonifanya nijihisi niko salama na mwenye uthibiti wa siku yangu tangu asubui hadi jioni.

Ndio, mimi kama mkenya halisi, nimekulia katika mazingira ambapo kilimo ndicho uti wa mgongo wa maisha yetu. Nakumbuka vizuri sana nyakati za likizo, nilipokuwa nikienda ushago kusaidia babu na bibi shambani. Huku ndiko nilijifunza kushika jembe sawasawa na kujua umuhimu wa kuandaa shamba mapema kabla ya mvua za kwanza kuanza kunyesha. Kulima si kazi rahisi inahitaji uvumilivu na nguvu lakini kuna raha ya kipekee unayopata unapoona miche ya mahindi na maharagwe inanza kuchomoza ardhini baada ya jasho lako la siku mzima Hata sasa nikiwa mjini bado najiusisha na kilimo kidogo cha nyumbani kile tunacho kiita kitchen garden Ninatumia magunia na vyombo vya plastiki, vilivyotumika kupanda mboga kama vile sukuma wiki, mchicha na hata nyanya kando na nyumba yangu Hii inanisaidia sana kupunguza gharama za kununua mboga sokoni na kwa kuhakikisha kuwa familia yangu inakula chakula freshi ambacho hakina kemikali nyingi Kilimo kimenifunza kuwa hakuna kitu kinachokuja bila bidii na kwamba ukiiheshimu ardhi nayo itakuheshimu kwa kukupa chakula na riziki Pia kulima kumenijengea nidhamu ya hali ya juu maana shamba halihitaji uvivu. Lazima uamke asubuhi na mapema kupalilia kabla ya jua kali halijawaka na uhakikishe kua wadudu hawaharibu mimea yako. Ni shugli inaunganisha mtu na asili na inatukumbusha asili yetu kama jamii inayopenda kazi za mikono. Kwangu mimi, kilimo ni zaidi ya kutafuta chakula. Ni sehemu ya utamanduni wetu inayotufundisha kua na subira tunaposubiri mavuno ya kile tulichokipanda kwa upendo.

Kukaribisha mfanyakazi mpya kwangu ni jambo la muhimu sana, maana mgeni njoo mwenyeji apone. Na sote tunajua jinsi inavyo weza kuleta wasiwasi kuanza kazi mahali usipopajua. Atua yangu ya kwanza ni kumpokea kwa tabasamu sana na salamu ya dhati ya mkono. Ni kimuakikishia kuwa amefika paali salama penye watu wa na ojali. Mimi upenda kumtembeza ofisi ninzima ili ajue kila pembe kuanzia mahali pa kupata maji ya kunywa hadijikoni na kumtambulisha kwa wenzetu kwa majina ya. Lengolangu ni kumfanya ajihisi kwa nisehemu ya familia yetu tangu saa yake ya kwanza jioni. Baada ya utambulisho, mimi upenda kuketinae kwa mdamfupi kunywa kikombe chachai ili kumpa fursa ya kuuliza maswali bila uoga. Katika utamaduni wetu wakikenya, mazungumzo ya mezani upunguza baridi na kujenga uaminifu waraka. Mimi umwelekeza kuhusu desturizetu za kikazi mbinu tunazotumia kutatua changamoto na hata kumuambia kuhusu mahali pazuri pa kupata chakula cha mchana mtaani. Na mfanya aelewe kuwa kuteleza sikuanguka na kwamba tuko hapa kumshika mkono hadipale hata kapozoea ya majukumu yake mapya na kuanza kukimbia kwa kasi yetu Mwishowe, mimi umteua mwanatimu mmoja ambaye hata kuwa anamushika mkono au awe kama mshirika wake wakaribu kwa wiki ya kwanza Hii na msaidia mgeni kuwa na mtu wa kumuuliza mambo madogo madogo ambayo anaweza ona haya kuuliza mbele ya wakuu Mimi uamini kuwa mfanya kazi anaekaribishwa wa kwa upendo na yeshima uwanza kazi yake akiwa na morali ya juu na bidii ya dhati kujenga mazingira, Rafiki ndiyo siri ya kuifanya timu yetu iwe imara na yenye ushirikiano wa kudumu hapa nyumbani.

Kama mkenya wa kawaida, mimi hupenda sana keki ya vanila ambayo hupikwa nyumbani kwa njia rahisi na ya hasili. Hii ni keki ambayo inanikumbusha sherehe nyingi za kuzaliwa na maaftali ya ndugu zangu. Ambayo harufu yake tamu inayotoka jikoni hujaza nyumba mzima furaha. Napenda keki hii kwa sababu haina mambo mengi ya kurembwa na sukari nyingi au krimu inayoweza kukirihisha. Bali inaladha ya unyenyekevu unayoweza kuliwa na kila mtu kuanzia watoto hadi wazee ni keki ambayo inaenda vizuri sana na vikombe vya chai ya maziwa moto wakati wa jioni tukiwa tumeketi sebuleni na kupiga soga Pia keki nyingine ninayoithamini sana ni ile keki ya ndizi ambayo mara nyingi huandaliwa kwa kukutumia ndizi mbivu kutoka shambani Hapa nyumbani hatupendi kupoteza kitu chochote Hivyo ndizi zinapoiva sana na kuanza kuwa laini tunazitumia kutengeneza keki nzito na ladha yenye ladha ya kipekee ya kienyeji keki hii huwa na unyenyekevu na utamu wa asili ambao hauhitaji sukari nyingi ya dukani jambo ambalo ni bora kwa afya yetu kula kipande cha keki ya ndizi asubuhi kabla ya kuelekea kazini, kunanipa nguvu na kunanikumbusha utajiri wa ardhi yetu ya Kenya inayotupa matunda matamu ya kila aina. Mwishowe, mimi huamini kuwa keki bora si ile ya bei ghali kutoka kwenye maduka makubwa ya mjini, bali ni ile inayopikwa kwa upendo na kushirikishwa na marafiki na majirani. Unapopewa kipande cha keki kwenye sahani ya jirani yako hio ni ishara ya ukarimu na urafiki unaozidi utamu wa keki enyewe Kwangu mimi keki ni ishara ya ushindi na shukrani na kila mara ninapopata nafasi ya kufurahia keki ya vanila au ya matunda Mimi hukumbuka baraka za kuwa na chakula mezani na watu wa karibu na kushiriki nao.

Kusema kweli, sijawai kufanya yoga kwa mtindo ule wa kisasa, unaonekana kwenye runinga au studio za mjini ambapo watu uketi kwenye mikeka maalumu na kujipinda miili yao kwa njia za ajabu. Kama mkenya aneshugulika na pilka pilka za kila siku, yoga yangu mimi ni ile ya asili, inayotokana na kazi za mikono na kutembea kwa miguu. Kwa mfano, ninapoinama shambani kupalilia mboga au ninapobeba ndoo ya maji, mimi huona kama mwili wangu unapata mazoezia ya kutosha na kunyoosha viungo na kuimarisha misuli bila kuhitaji mwalimu maalum wa kuniongoza. Hata hivyo, mimi huamini katika umuhimu wa utulivu, wa akili na kupumua vizuri Jambo ambalo nimesikia kuwa nisehemu kubwa ya yoga mara nyingi, mimi upata utulivu huu nikiwa ni meketi nje ya nyumba yangu nyakati za jioni, ni kitizama jua likitua na kuvuta pumzi ndefu ya hewa safi ya kijijini huu ndio wakati wangu wa kutafakari na kuondoa msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya mahangaiko mtaani Ingawa siiti yoga kwa jina kitendo cha kutulia na kuipa akili yangu nafasi ya kupumzika ni muhimu sana kwa afya yangu kama vila mazoezi yote ya viungo yanavyoweza kuwa Pia ninaheshimu sana watu wanaofanya yoga kama sehemu ya maisha yao hapa nchini Maana naona inawasaidia kuwa na nidhamu na utulivu wa roho katika ulimwengu wa sasa, wenye kelele nyingi na haraka zisizo na mwisho kuwa na wakati wa kunyoosha mwili na kutuliza moyo ni jambo la busara Labda siku moja, nitajaribu kujiunga na darasa la yoga ili nione kama naweza kuimarisha zaidi unyumbufu wa mwili wangu Lakini kwa sasa, nitaendelea na mazoezi yangu ya asili ya kutembea na kufanya kazi kwa bidii ili kudumisha afya yangu.